Usiku kabla ya kulala, mimi hufanya mambo kadhaa yanayonisaidia kupumzika na kujiaanda kwa usingizi mzuri. Kwanza hupunguza matumizi ya simu au runinga ili kupumzisha macho na akili. Badala yake, napenda kukaa kimya kidogo na kusoma kitabu kifupi. Jambo linalonisaidia kuondoa mawazo ya siku mzima wakati mwingine pia husikia muziki wa taratibu au sauti za asili zinazotuliza mawazo pili, huandaa vitu vyangu vya siku inayofuata kama vile nguo au mahitaji muhimu. Hii hunisaidia kulala nikiwa na amani kwa sababu najua nimejiandaa mapema. Pia, kutafakari kwa muda mfupi kuhusu mambo niliyofanikiwa kufanya siku hiyo au kujipanga kwa siku inayofuata. Misho, kabla ya kulala, huomba na kutafakari kimya kimya, kisha, hulala kwa wakati unaofaa ili kupata usingizi wa kutosha. Kwa kufanya haya yote, ninahakikisha kuwa mwili na akili vinapata mapumziko yanayohitajika.

Kwa kawaida na lala kwa masaa saba hadi nane kwa siku ndio ningependa kuzungumzia kuhusu usingizi wangu wa kawaida na umuhimu wake katika maisha yangu kila siku. Usingizi ni sehemu muhimu sana kwa afya ya binadamu. Na muda tunautumia kulala au machungu kubwa katika hali ya mwili na akili zetu kwa kawaida na lala kwa masaa saba hadi nane kila usiku. Muda huu huniruhusu mwili wangu kupumzika kujirejesha nguvu na kujiandaa kwa shughuli za siku inayofuata. Ninapo lala kwa muda huu huamka nikiwa na nguvu akili ikiwa tulivu na nikiwa tayari kufanya kazi zangu za kila siku wa ufanisi kwanza kabisa kulala kwa masaa ya kutosha hunisaidia kuboresha afya ya mwili. Wakati wa usingizi, mwili hurekebisha seli zilizo choka, huimarisha mfumo wa kinga na hudhibiti kazi muhimu za mapigo ya moyo na zinginezo la damu. Pili, usingizi wa kutosha na una mchango mkubwa katika afya na akili. Ninapolala masaa saba hadi nane, akili yangu hupata muda wakupumzika na kupanga kumbukumbu. Sababu inayofanya ni heshimu usingizi wangu ni kwa sababu huongeza ufanisi katika kazi na masomo. Baada ya usingizi mzuri, nina uwezo wa kufanya kazi kwa bidii, kusikiliza vizuri na kushirikiana vyema na watu wengine. Ili kuhakikisha na lala masaa ya kutosha najitahidi kufuata ratiba maalum ya kulala na kuamka. Pia, kuepuka kutumia simu kwa muda mrefu kabla ya kulala na kuhakikisha mazingira ya kulala ni tulivu na yenye uheri wa afya. Kwa kumaliza, kulala kwa masaa saba hadi nane kwa kawaida, kunanisaidia kudumisha afya jamu. Akili tulivu na maisha yenye usawa. Ninge wahimiza kila mmoja wenyu kuthamini usingizi kama sehemu muhimu ya maisha. Kwa sababu usingizi mzuri ni msingi wa maisha yenye afya na mafanikio. Asante ni sana kwa kunisikiliza.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Kwanza, kabisa, kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Kwa kubofya, tu kidogo kwenye simu au kompyuta ninaeza kuona bidhaa mbalimbali kutoka karibu sehemu yoyote duniani. Hii inanisaidia kuokoa muda na nguvu. Kwa sababu si sihitajiki kutembea kwenda duka mbali au kusubiri muda mrefu katika foleni. Kwa mfano, ninapohitaji nguo mpya, vitabu au hata vifaa vya nyumbani, ninaweza kuyatafuta haraka mtandaoni, kulinganisha bei na kuchagua kile ninachokitaka bila shida. Pili, kununua mtandaoni kunatoa chaguzi nyingi. Katika maduka ya kawaida, mara nyingi bidhaa huenda kuzikiwa chache kulingana na nafasi ya duka au mtengenezaji. Lakini mtandaoni, ninaeza kuona bidhaa kutoka kwa wauzaji wengi, rangi tofauti, ukubwa tofauti na hata maoni ya wateja ambao tayari wameinunua. Hii inanisaidia kufanya kazi, kufanya uamuzi bora zaidi na kuhakikisha kwamba, napata kile kinachonifaa na cha thamani kwa pesa yake. Sababu nyingine muhimu ni kulinganisha bei, mtandaoni kuna tovu nyingi, kuna tovuti nyingi ambazo hukuruhusu kuona bei tofauti ya bidhaa moja. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kupata ofa nzuri, punguzo na hata usafirishaji wa bure mara nyingi. Hata hivyo, pia nimeendelea kuwa makini ninaponunua mtandaoni. Ni muhimu kuhakikisha kwamba tovuti au duka ni salama na unaamini wauzaji. Kwani kuna hatari ya kupata bidhaa ambazo si sawa na maelezo. Kwa ufupi, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, kuna chaguzi nyingi na mara nyingi, unaweza pata bei nzuri. Lakini pia ni muhimu kuwa makini na kuchunguza ili kufanya ununuzi wenye busara na salama. Asanteni kwa kunisikiliza.

Ningependa kuwasimulia hadithi kuhusu mji wangu wa kuzaliwa na kwa nini una nafasi ya pekee kwa moyoni wangu. Nilizaliwa katika mji mdogo lakini wenye uhai mkubwa. Mahali ambako watu wanaishi kwa amani na mshikamano mji wangu ilikuwa na kisasa sana lakini ulikuwa na uzuri wa asili na ukarimu wa watu wake. Kulikuwa na barabara za vumbi nyumba zilizojengwa kwa unyenyekevu na watoto wakicheza bila hofu mtaani. Hapo ndipo nilipo jifunza maana ya familia, urafiki na kuheshimiana. Mahali nilipozaliwa palizungukwa na mazingira ya kuvutia. Kulikuwa na mashamba ya kijani, miti mirefu na maeneo ya wazi yaliyofanya tuishi karibu sana na maumbile. Asubuhi tuliamshwa na sauti ya ndege na jioni tuliona mwacheo ya jua yakipamba anga kwa rangi ya kuvutia. Pia kulikuwa na soko ya mtaa iliyojaa kelele ya wauzaji na harufu ya vyakula vya asili. Jambo lililofanya mji uwe na uhai wa kipekee mji wangu ulikuwa na vitu vingi vya kuvutia. Kama sherehe ya kitamaduni, michezo ya watoto na mikusanyiko ya kijamii wakati wa siku kuu, watu walikusanyika pamoja. Wakaimba, wakacheza na kushirikia na kushirikiana chakula. Haya yote yalitufundisha umuhimu wa umoja na kushirikiana kama jamii moja. Nikikumbuka makumbuko ya ututoni nikakumbuka kucheza na marafiki wangu hadi jioni. Kukimbia chini ya mvua bila kujali matope na kusikiliza hadithi za wazee jioni karibu na moto nakumbuka furaha ndogo ndogo kama kupata tunda kutoka kwa jirani au kucheza bila sababu mahali. Hizo ndizo kumbukumbu zinazofanya nitabasamu hadi leo. Kinachofanya mji wangu kuwa maalum si majengo makubwa wala barabara za lami. Bali ni watu wake, historia yake na maadili niliyokulia. Mji wangu inaendelea kunifundisha. Kwa mwenye mnyenyekevu, mwenye bidii na mwenye kuthamini wengine hata ni kisafiri mbali moyo wangu daima ubaki pale nilipozaliwa. Kwa hivyo mji wangu ni wakuzaliwa ni mahali tu kwenye ramani. Bali ni sehemu ya maisha yangu. Utambulisho wangu na hadithi yangu.

Ningependa kuzungumzia mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu binafsi ambaye ni lebron james kwa mtazamo wangu lebron james ni mmoja wa wachezaji bora kabisa kuwahi kucheza mpira wa kikapu duniani amekua akicheza katika kiwango cha juu kwa miaka mingi amba jambo ambalo si rahisi katika mchezo unaohitaji nguvu kiasi na akili nyingi. Kinachomfanya awe wakipekee ni uwezo wake wakufanya pointi peke bila bali pia mchango wake wa timu mzima. Ninampenda Lebron James kwa sababu ya uongozi wake na nidhamu. Akiwa uwanjani, sii mchezaji anayejifikiria yeye pekee yake. Huwa anawasaidia wachezaji wanzake, anatoa pasi mzuri na anahakikisha timu imecheza kwa mpangilio. Pia, angekua mfano mzuri kwa vijana wengine kwa sababu ya kazi yake ngumu una unyenyekevu na kujitolea kwake ndani na nje ya uwanjani. Ninakumbuka mara ya kwanza nilipomuona akicheza mechi ya ajabu ambayo iliongoza timu yake kushinda licha ya kuwa nyuma ya pointi nyingi alikuwa anafunga pointi muhimu. Akizuia mpira na kutoa pasi za kushangaza alikua ni ilikua ni aina ya mchezo unaofanya. Mshangae na uamini kweli kawaida. Unamuangalia mchezaji na wakipekee sana. Ujuzi ninauona akiwa nao ni mwingi sana ana nguvu kubwa kiasi na uwezo wa kuruka juu pia pia ufahamu mzuri wa mchezo anajua lini afunge lini apige pasi na lini apunguze kasi ya mchezo zaidi ya hayo ana uwezo wa kucheza nafasi tofauti uwanjani jambo linalomfanya awe mchezaji wa aina zote. Kila ninapomuona lebron James akicheza nahisi msisimko na hamsa hunifanya nipende zaidi mpira wa kikapu na kuni kuniamsha hamu na kufanya bidii katika kile ninachofanya kuangalia mchezo wake hunikumbusha kuwa kwa juhudi, nidhamu na kujiamini mtu anaweza kufikiria mafanikio makubwa. Kwa hivyo, kwa maoni yangu, Lebron James ni mchezaji bora wa mpira wa kikapu na sababu ya kipaji yake. Uongozi wake na hadhari kubwa anayekua nayo na mchezo na kwa watu wanao mwangalia.

Ndiyo, nimewahi kufuga wanyama na ni uzoefu ambao imenifundisha mengi kuhusu uvumilivu, uajibikaji na mapenzi ya asili. Nilianza kufuga wanyama nikiwa mdogo, kwanza kwa kuku na kisha kwa paka na paka wa kufuga. Kila siku ilikuwa ni changamoto kubwa lakini pia furaha kubwa. Kwa mfano kulisha na kuhakikisha wanapata maji safi kusafisha makao yao na kuangalia afya yao kunanifanya nijue jinsi ya kuwa na uwajibikaji wa ukweli. Hakika unajua kuwa wanyama huwa wanatagemea mtu mwingine kwa kila kitu. Na inakufundisha kuwa makini na mpangilio. Sababu nyingine inayofanya nifurahi kufuga wanyama ni urafiki na mapenzi wanayotowa. Wanyama wengi kama mbwa na paka wanapenda kushikiriana na binadamu na mara nyingi huniletea furaha na amani baada ya siku ndefu ya kazi au shule. Kutembea nao, kucheza nao na hata kuzungumza nao ni sehemu ya furaha kila siku. Ninapofuga wanyama pia hunijengea uhusiano wa kihisia na maumbile. Unahitaji kuheshimu tabia zao kuzingatia mahitaji yao na kufahamu kuwa kila kiumbe ni wa kipekee. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa kifupi, kufuga wanyama ni jambo ambalo linanifundisha nidhamu, uwajibikaji na huruma ni uzoefu wa kipekee ambao huweza kulinganishwa na kulinganishwa na kitu kingine chochote na kila mara na kila mara kuniachia kumbu kumbu nzuri na furaha.

Katika mapumziko ya mchana, mimi hufanya mambo kadhaa yanayo h nisaidia kupumzika na kurejesha nguvu, hili kuendelesha mashuguli za siku kwa ufanisi. Kwanza, mara nyingi kupumzika kwa muda kwa kukaa kimya na kufanya mazoezi madogo ya ya umu ili kusaidia akili yangu kupumzika baada ya kazi au masomo na kunifanya nikiwa makini zaidi baada ya mapumziko. Pili ujipatia kazi chakula na au kunywa. Kama keki ndogo matunda na au maji ya kutosha. Chakula cha mchana kidogo na au kinywaji kina nisaidia kupata nguvu za kuendelea bila uchovu mkubwa. Wakati mingine napenda kutembea kwa muda mfupi au kuenda nje kuona anga safi. Hii unipa hisia mzuri. Kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia tayari kwa sehemu nyingine za siku. Pia hukenda kutumia mapumziko ya mchana kwa kuchunguza na kupunguza kile ninachotakiwa kufanya badaye. Kama kupanda ratiba, kuandika maelezo mandogo au kusoma taarifa muhimu hiii husadia siku yangu kuwa yenye mpangilio na mfanikio kwa kifupi mapumziko ya mchana si tu kupumzika kupumzisha bali ni muda wakurejesha nguvu, kupumzisha akili na kujiandaa kwa shuguli zinazofuata. Ni sehemu muhimu sana kwa siku yangu.

Ndio napenda sana hadithi za ajabu hadithi za ajabu hunivutia kwa sababu hunipeleka kwa dunia tofauti iliyojaa na mambo ya kushangaza, siri na ubunifu. Kupitia hadithi hizi, naweza kusafiri kwa mawazo, kukutana na viumbe vya ajabu, au kushuhudia matukio yasiyo ya kawaida ambayo hayawezi kutokea katika maisha ya kawaida. Hii hunipa fursa ya kunifanya nifkirie kwa upana zaidi. Napenda hadithi za ajabu pia kwa sababu mara nyingi huwa na mafunzo ya maisha ingawa zinaonekana kama hadithi za kubuni. Ndani yake kuna ujumbe mzito kuhusu ujasiri matumaini, mema na mabaya au nguvu ya imani. Hadithi hizi hunifundisha kuwa hata katika hali ngumu au zisizoeleweka bado kuna nafasi ya kushinda na kujifunza. Zaidi ya hayo hadithi za ajabu hunipa burudani na msisimko. Wakati wa kuzisoma au kuzisikiliza nahisi hamsa au na udadisi wa kutaka kujua kitakachofuata. Zinasaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nipumzike baada ya siku ndefu. Kwa kifupi napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinachanganya ubunifu, burudani na hekima. Hunifanya niamini kuwa dunia ina mambo mengi ya kushangaza yanayoweza kufikiria na hata yasiyoweza kufikiria.

Mara nyingi wikendi mimi huitumia kupumzika na kufanya mambo yanayonipa furaha pamoja na manufaa binafsi. Kwa kabisa wikendi hunipa nafasi ya kupumzika baada ya shughuli ya wiki huamka na kwa utulivu bila haraka kupumzisha mwili na akili na wakati mwingine hulala kidogo zaidi ili kurejesha nguvu hii hunisaidia kuanzisha wiki mpya nikiwa na nguvu na mtazamo tanga pili napenda kutumia wikendi kushirikiana na familia au marafiki tunaweza kuzungumuza kushiriki kushiriki chakula au kutembeleana muda huu hunijenga kijamii na kuimarisha mahusiano jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha. Pia, hutumia wikendi kufanya mambo binafsi kama kusoma, kufanya mazoezi, kusafisha nyumba au kupanga mambo ya wiki ya ijayo. Wakati mwingine, napenda pia kutumia kutazama filamu au kuzisikiza mziki ili kujiburudisha. Iwapo kuna nafasi, napenda kutumia wikendi kutembea nje au kushiriki shughuli za kijami na mchezo au hafla ndogo. Hii hunisaidia kubadilisha mazingira na kupata mawazo mapya. Kwa kifupi, wikendi kwangu ni muda wa kupumzika, kujijenga na kufurahia maisha kwa njia rahisi yenye maana.

Wakati wa mgogoro na watu, mimi kujitahidi kuchukua hatua ya busara ili kuendele kulinda mahusiano na kutatua tatizo kwa amani. Kwanza kabisa, hujaribu kubaki mtulivu. Najua kwamba hasira na maneno ya haraka ya naweza kuzidisha mgogoro badala ya kutatua. Kwa hivyo, huchukua muda kupumua na kutuliza hisia zangu kabla ya kuzungumza. Pili usikiliza kwa makini upande wa pili kwa kumsikili kwa msikilizaji mzuri hunisaidia kuelewa chanzo cha mgogoro na hisia za mwenzangu. Badala ya kutatiza au kujitetea moja na moja hujaribu kuelewa wanacho hisi na wanacho maanisha baada ya hapo hueleza maoni yangu kwa heshima na uwazi huepuka lugha ya matusi au lawama. Na badala yake hutumia maneno yanayoeleza hisia zangu. Kama vile na hisi au ningependa kuelewa hii hunisaidia kupunguza mvutano na kufanya mawasiliano mazuri. Pia huwa tayari kukubali makosa pale inapobidi na kuomba msamaha. Najua hakuna mtu mkamilifu na kukubali kosa ni hatua muhimu ya kujenga amani na uaminifu. Mwisho, hutafuta suluhisho la pamoja badala ya kushinda mjadala. Lengo langu ni kurejeshea uelewano na kuendelea mbele kwa amani. Kwa njia hii mgogoro inakuwa somo la kujifunza na sio chanzo cha uhasama.

Kinywaji chabaridi kinacho nipendeza sana ni juisi ya matunda. Hasa juisi ya embe au machungwa. Napenda juisi ya matunda kwa sababu ni ya asili, tamu na yenye afya. Inanisaidia kupunguza kiu kiu hasa wakati wajoto. Na hunipanguvu ya kwa sababu ina vitamini muhimu kwa mwili. Pia hunifanya nijiskie nikiwa fresh na mwenye furaha wakati mwingine pia napenda kukunywa maji baridi, hasa baada ya kufanya kazi au mazoezi. Kwa sababu, uniburudisha na kurudisha mwili nguvu haraka. Kwa ujumla, napenda vinywaji vya baridi ambavyo ni rahisi, safi na vyenye manufaa kwa afya.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki. Na muziki una nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kupiga chombo cha muziki hunipa furaha na amani ya moya. Muziki ni lugha ya hisia na kupitia ala za muziki naweza Naweza kueleza mambo ambayo wakati mingine ni vigumu kueleza kwa maneno. Ninapo piga chombo cha muziki nahisi kama ninajitenga kidogo na matatizo ya dunia na kuiga katika ulimengu na utulivu na ubunifu. Chombo ninachopenda zaidi ni gitaa. Napenda gita kwa sababu ni chombo chenye sauti laini lakini ni lakini pia kinaweza kutua sauti zenye nguvu kulingana na jinsi vinavyopigwa. Gita huniruhusu kucheza aina mbalimbali za muziki kama nyimbo za polepole, za furaha au hata za kuhamasisha wakati mwingine kujifunza nyimbo mapya na kujaribu kutunga midundo yangu mwenyewe. Kupiga chombo cha mziki pia huu nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, nikika kwa ala ya mziki na kuanza kupiga. Nahisi mzigo wa mawazo unapungua pole pole. Mziki hunifanya nipumzike nijisikie huru na kurejesha nguvu kwa akili. Zaidi ya hayo, mziki hunifunza nidhamu na uvumilivu. Kujifunza kupiga chombo ni nisi jambo rahisi. Ninahitaji mazoezi ya mara kwa mara, makosa na kujirekebisha. Kupitia hilo nimejifunza kuwa subira na kutokua tamaa haraka. Hata mambo yanapokuwa magumu. Kwa kifupi, kupiga chombo cha muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Hunipa furaha, utulivu, nidhamu na nafasi ya kujieleza. Nikipaji ya burudani ambayo ningeipenda kwendeleza zaidi katika maisha yangu.

Ninge penda kuzungumzia kuhusu mchezo ninaoupenda sana kutazama ambao ni mpira wa miguu mpira wa miguu ni mchezo ninaopenda kutazama kwa sababu una msimamo mkubwa na wa kutanisha watu wengi kutoka sehemu mbalimbali za dunia ni mchezo unaochezwa kwa kasi una mabadiliko ya ghafla na kila dakika inaweza kubadilisha matokeo ya mechi. Hilo ndilo linalolifanya niendelee kufuatilia kwa shauku kubwa. Napenda mpira wa miguu pia kwa sababu una hushindani ya kazi ya pamoja timu haziwezi kushinda bila ushirikiano, nidhamu na mkakati mzuri. Kuona wachezaji wakishirikiana wakiigiana hadi dakika ya mwisho hunifundisha umuhimu wa umoja na bidii katika maisha. Nina kumbuka mchezo moja wa kushangaza nilioutazama ambao pia ambapo timu ilikuwa nyuma kwa mabao ma wili. Lakini ikaweza kusawazisha na hatimaye kushinda dakika ya mwisho. Mashabiki walikuwa wakipiga kelele kwa furaha. Na hali ya uwanja ilikuwa ya kusisimua sana. Michezo huo ulinifanya nitambue kwa katika mpira ya miguu hakuna jambo lisilowezekana mara nyingi napenda kutazama mpira wa miguu nyumbani kupitia runinga asa nikiwa na familia au marafiki. Wakati mwingine pia huenda kwenye sehemu za uma kama viwanja au maeneo yenye kutazama mechi pamoja na mashabiki wengine. Kutazama pamoja huongeza furaha na msisimuko wa mchezo. Wakati ninakukutana na mchezo na hisi furaha kusisimuko na wakati mwingine presha kidogo. Kuna nyakati za kushangilia, kusikitika na hata kushangaa. Hisia hizi zote hunifanya nijisikie hai na kunifanya nipende zaidi mchezo kwa kifupi mpira wa miguu ni mchezo ninaupenda kutazama na kwa sababu ya msisimuko wake mafuko yake na furaha nina yopata kwa kila nina potazama mechi.

Hapana sikishi mahali nilipozaliwa inga wa mji huo una kumbukumbu nzuri mno kwangu. Kwa kweli nimehamia sehemu nyingine kwa sababu ya kazi masomo au fursa ya maisha. Mahali nilipozaliwa linabaki kuwa sehemu ya kumbukumbu za utoto na ya utoto na fasi yenye furaha michezo na familia yangu kila mara mara ninanikipo kwenye sehemu nyingine na kumbuka mitaa niliokulia michezo ya watoto na majani ya miti ya karibu. Jambu linalo nifanya nijisikie karibu na nyumbani hata nikiwa mbali. Hata hivyo mahali nilipozaliwa ni maluum nina nisaidia kukumbuka asili yangu utamaduni wangu na maadili niliokulia nae. Mara nyingi upenda kurudi kidogo wakati wa sikukuu au mapumziko ili kuangalia mahali hako. Kushirikiana na familia au tu kupumzisha kimya kimya huku ni kidhani maandhari na amani ya pale. Kwa kifupi, siko pale kila wakati. Lakini mahali nilipozaliwa inaba kisehemu ya moyo wangu na kumbukumbu zangu za maisha.

Ndiyo, napenda kuwogelea. Kuogelea ni moja ya shuguli ninazo zifurahia sana kwa sababu unifanya nijisikia huru na mtulivu ninapokuwa majini uhisi kama mwili wote unapumzika na mawazo enapungua. Ni ndia mzuri ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi au masoma. Pia napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi mzuri kwa afya. Kuhimarisha misuli ya mwili mzima, kusaidia kupumua vizuri na kuboresha mzunguko wa damu vila kuchosha mwili sana. Tofauti na mazoezi mengine, kuogelea hukusumbui viungo, hivyo ni salama na bora kwa watu warika mbalimbali. Zaidi ya hayo, kuogelea ni shuguli ya burudani na kijamii. Wakati mwingine kuogelea na marafiki au familia ni hali ya kuongeza furaha na mshikamano. Pia hunipa nafasi ya kufurahia mazingira iwe ni buabwa au kuogelea mto au bahari. Kwa ujumla napenda kuogelea kwa sababu hunipa furaha hafya njema na utulivu wa akili ni shguli ambayo ninapenda kuifanya mara nyingi zaidi.

Ninajikinga na jua kali kwa kutumia mbinu mbali mbali ili kulinda afya yangu na ngozi. Kwanza kabisa napenda kutumia kikombe cha jua au kofia yenye upana. Hii husaidia kulinda uso na shingo kutokana na mionzi ya jua ambayo inawenza kusababisha kuungua au kuharibika kwa ngozi. Pia mara nyingi huchagua kuva mawazi yenye rangi nyepesi au ya mawando kwa sababu hutoa baridi zaidi na kupunguza joto kuingia kwenye mwili. Pili huwa napaka krimu ya sunscreen yenye kinga dhidi ya mionzi ya UV kabla ya kutoka nje hasa wakati wa saa za jua kali. Hii ni muhimu sana kwa kulinda ngozi na kupungoza hatari ya cancer ya ngozi na kuzeeka mapema. Zaidi ya hayo napenda kutafuta kivuli wakati wa masaa ya jua kali; Kama kuishi chini ya mti mabati yenye kivuli au majengo. Hii hunisaidia kuepuka joto kali na kupumzisha hatari ya kuumwa na jua. Pia, uhakikisha kukunywa maji ya kutosha ili kkuepuka ukavu mwilini kutokana na joto kali. Hasa wakati wa shuguli za nje au mchezo, hii husaidia kudumisha mwili kwa hai na nguvu. Kwa kifupi, ninajikinga na jua kali kwa kofia, mavazi yanayofaa, sunscreen, kivuli na kukunywa maji ya kutosha. Ili kulinda afya yangu na kufurahia shuguli za nje bila hatari.